Napenda kuvaa nguo rahisi lakini zenye mvuto na heshima nachagua mavazi yanayonifanya ni jisikie huru na kujiamini. Asa yale yanayolingana na mazingira niliyopo. Unapendelea nguo safi nathifu na zenye rangi zisizo petiliza. Pia napenda kuvaa nguo zinazodumu muda mrefu na rahisi kutunza.

Pendelea kitanda kizuri kinacho nipa usingizi mzuri na faraja nafurahia kitanda kilicho na duara laini, matunda safi na kitambaa kinacho faa ngozi. Kitanda kizuri hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu, kurahisisha kulala na kuamka bila uchovu. Napenda pia mazingira tulivu karibu na kitanda kama mwanga mdogo na kelele chache.

Napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu hunipa uhuru wa kueleza mawazo yangu kwa haraka na kwa usahihi. Nafurahia kuandika barua ripoti au hadithi huku nikiweka mawazo yangu kwa mpangilio mzuri. Kompyuta huniruhusu kuhariri, kuongeza rangi au muundo na kufanya kazi yangu kwa urahisi. Kuandika kunanifanya niajiri akili zangu.